Ningependa kusimulia kumbu kumbu moja ya kutisha ambayo sita sahau kamwe. Ilitokea miaka michache iliopita wakati nilipokuwa nikisafiri kuelekea kijijini usiku wa manani. Gari letu lilipata hitilafu ya gafla katikati ya msitu mnene ambapo haku kuwa na nyumba wala taa zozote za barabarani. Kitu kilichofanya hali iwe ya kutisha zaidi ni ukimia wa ajabu uliotawala. Uliokatwa tu na sauti za wanyama wa mwituni na upepo mkali uliokua ukivuma kwenye miti. Kila kivuli kilionekana kama kiumbe wajabu anayetutazama. Tulizimika kukaa tulilazimika kukaa. Ndani ya gari kwa sababu katha, tukisubiri msaada. Huku miyoyo yetu ilidunda kwa kasi sana kwa hofu ya kuvamiwa au kupata ajali nyingine. Bahati nzuri, alfajiri ilipofika. Gari la doria lilipita na kutusaidia kutengineza gari letu. Ingawa sasa ni hadithi tu ya zamani. Kila ni ninapo kumbuka giza lile na hofu niliokuwa nayo mwilini msisimuko unanitoka. Tangu siku hiyo niliahidi sita safiri tena usiku kwenye maeneo nisioyajua.